Huwa napanga kazi yangu kwa kuanza kuweka vipaumbele na pia kazi ambazo zina hitaji kukamilishwa kwa ukaribu na hakikisha kuwa nimezikamilisha na pia nagawanya kazi ambazo ni kubwa kuwa ndogo ndogo ili niweze kuzikamilisha haraka. Vile vile na hakikisha nimepanga ratiba ya siku na pia ya wiki ili nijue baada ya wiki moja nafaa kuwa nimemaliza hadi hiki kiwango. Baada ya siku nafaa kuwa nimemaliza hiki kiwango.

Huwa nachanji simu yangu kulingana na muda ninaotumia na kazi ambazo ni nazo zifanya kama hio siku sina kazi mingi sana za kutumia kwa simu yangu huwa nachaji tu mara moja kama si mingi sana nachaji mara mbili lakini zikikuwa mingi sana huwa nachaji mara tatu maanake ninapotumia simu muda mrefu hivyo ndivyo kinavyo isha ile chaji.

Ndio huwa natoa sandaka na pia michango Hasa kanisani na pia huwa natoa michango kwa watu ambao wanaohitaji kama michango ya hospitali shule na mambo mengine ambayo ni muhimu na huwa natoa sadaka siku moja tu ya jumapili na kama sijafanya kazi mimi siwezi enda kukopa ili nitoe sadaka la hasha na kama sina siwezi enda kujiingiza katika madeni ili niweze kutoa sadaka au kutoa michango natoa yenye niko nayo na yenye naeza pata na pia michango natoa kitu ambacho nilicho nacho Sipendi sana kujiongeza kitu ambacho sina.

Huwa naenda sinema angalau mara mbili au moja kwa mwezi kulingana na hali yangu ya kifedha vile ilivyo. Huwa naenda huko ili kuweza kutoa msongo wa mawazo ambao hutokana na mambo mingi tu ya maisha vile vile naenda kupumzika na kujiburudisha. Mara mingi pia napenda kuenda pamoja na familia yangu ili tuweze kufurahi pamoja tunapotazama zile filamu.

Nyama ambayo naipenda zaindi ni nyama ya kuku, ni nyama ambayo ni nyepesi yenye afya na pia inaeza pikwa kwa namna mbalimbali Vilevile, ni rahisi kuipata na kama ni nyumbani tumefuga kuku, vilevile pia familia yangu inapenda sana nyama ya kuku hivyo basi nina sababu mingi sana za kuipenda Maanake naipata kwa urahisi inapendwa na kila mtu Naeza ipika kwa namna mbali mbali vile vile ina afia.

Kampuni ninayoiamini sana ya kitekonolojia ni Samsung. Samsung ni kampuni ambayo inatoa bidhaa ambazo ni bidhaa bora, bidhaa zilizo za kidigitali, zinazoendeleana na muundo wa kila siku na vile vile bidhaa ambazo zinandumu. Napenda jinsi ambavyo wanatoa bidhaa mingi za kielektroniki, si simu tu au kompyuta, bali hata televisheni na vifaa vingine. Napenda sana ambavyo vinaeza kudumu kwa muda murefu na hata vikipata uharibifu kidogo bado hua zinaendelea kufanya kazi kama kawaida.

Napenda, tukikuwa na familia yangu, napenda tukiweza kufanya usafi pamoja, tunapika chakula pamoja, bandaye tunakana kuzungumza hau kutazama filamu vile vile napenda tukiienda katika matembezi madogo hau marifu tukiwa pamoja na familia yangu Manake ya iyo uwe inatufanya tuwe na usiano wakaribu tunjihisi pamoja vile vile inakuza upendo baina yetu na pia tunaungana na hasili sote pamoja tunajihisi wote pamoja tukohuru na kila mtu Hivyo basi mimi napenda sana mambo ambayo yanaleta usiano wakaribu na familia yangu.

Ninapenda filamu inayoitwa purple heart ni filamu ya mapenzi yani romance Nakumbuka mara ya kwanza nilipo ona tukiwa shuleni kuna rafiki yangu mmoja alituambia hee na muone hiyo inapendeza sana tukiwa katika chuo ki ku nilifurahi sana nilipoona maanake inaonyesha uvumilivu upendo wa kweli na baandae inaonyesha kuwa upendo ulio na heshima na ulio wa njia halali huwa unaweza kudumu vile vile ningependa kuiona tena.

Nikiwa inje ya nyumbani, napenda kula mahali kuna uzwa chakula cha haraka. Manake ninandra sana kwangu kuwa inje ya nyumbani au kuwa mbali na nyumbani kwa mudamurifu. Hivyo basi miu uchukulia hiyo nafasi ya kuweza kula chakula cha haraka. Kama vile vibanzi, kuku na vitu zingine, burger, pita, napenda sana. Nana hivyo basi inaniwezesha kutokuwa na kulavyo, kulavya haraka kwa umaramingi.

Kwa sasa niko nyumbani mahali ambapo nilizaliwa tunaishi kwa nyumba ambayo ni ya mbaylo na imewekwa sementi chini na ni mazingira ya kupendeza ambapo tunapata hewa safi ya miti iliyopandwa Hapa nyumbani kuna vitu vya kiasili tu Hakuna vitu ambavyo tunaezasema vinaharibu mazingira Niliweza kuzaliwa hapa sikuhamia na kitu ambacho wana kipenda sana huku ni kuwa tunapenda sana kuifadhi mazingira yetu yawe ya kupendezeana ya kuvutia. Huwa nahisi nikiwa salama na furaha hasa wakati nipo nyumbani. Nikiwa shuleni huko mjini huwa naishi katika nyumba ya kukodi ambayo imejengwa na mawe. Pia shuleni huwa nahisi salama na pia furaha kwa mahali ninapoishi.

Napenda kuvaa nguo ambazo zinanipea heshima. Iwe navaa rinda, sketi, au suruali. Nahakikisha kuwa hizo nguo navaa hayo mavazi yangu ni mavazi yanayonipa heshima. Niwe niko katika watu wa umri yangu, wandogo, au wakubwa. Sipendi nguo ambayo nitaona haya nikitembea. Maanake najua haijalishi niko wapi nafaa kuwa nimejivaa vyema na nahisi nikiwa mtu ambaye hana ile aibu na napenda sana kuvaa nguo ambazo zinaendana na mwili wangu kila saa.

Ndio, napenda maua. Hasa maua ya waridi au pia Jasmine inapendeza. Na maua hunipa hali ya utulivu, maua yana harufu inayo pendeza, maua huniweza kunipumzisha mawazo, hunifanya nihisi mwepesi na pia nijihisi nikiwa na furaha baada ya kupata maua.

Ndio naishi mahali ambapo nilizaliwa Nilizaliwa katika kijiji na mahali nilipozaliwa pia ni mahali bora mahali panapendeza na mahali ambapo pananipa nafasi ya kuweza kukua Asa wakati tuko likizoni napenda sana kuweza kulima ambayo hiyo mimea huweza kuniletea mapato Ingawa ni kidogo ni mapato bora zaindi na yanayofaa Maramingi mimi naeza chagua kuishi kijijini kuliko mjini maanake mimi ni mtu anayependa ukulima na anajua fainda mingi za ukulima.

Kiongozi mzuri ni yule kiongozi ambaye ana utu, kiongozi mwenye hana ubaguzi na ambaye anaheshimu kila mtu haijalishi tabaka lake, kabila lake, au pia umri wake. Napenda viongozi ambao pia wanatilia maslahi muhimu ya wananchi ama ya watu ambao wanaongoza. Hio ni jambo ambalo mimi huona ni muhimu na ni bora zaidi katika uongozi.

Mimi hupiga picha maramingi sana. Nikivalia mapazi mapya mavazi ya napendeza, nikisonga nywele, nikitengeneza nywele yangu kwa aina fulani, vile vile napenda kupiga wapendwa wangu picha, wakiwa wamelala, wamekaa, yani mii tu napenda picha ni kitu ambacho hunipa kumbu kumbu na hunifanya nijihisi nikiwa pamoja na wapendwa wangu sana.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mimi upenda sana kutumia vitu ambavyo ni vya kiasili na ambavyo viwezi kuduru undongo. Napenda pia kutumia vitu ambavyo naeza vitumia tena na kurejelea tena na kwa tena. Hata kama ni vya plastiki, iyo inaweza kukua chini za hindi manake stakwa nanunua izo vifaa mara kwa mara ila natumia mara mingi na vitumia mara mingi kwa mingi andi vifike hili hali ambavyo siwezi kuvitumia tena. Vile vile kama izo vifaa vimearibika vya plastiki, mimi uwa na vichoma ili viziweze kuuleta waribifu katika mazingira ninaioishi.

Napenda muziki wa kibongo ni muziki ulio na ladha, muziki unaovutia na pia muziki ambao huweza kuwa na hisia ya kale na unaelezea mambo mengi. Iwe ni wa kiukristu au wa mapenzi au mambo ya maisha ni muziki unaovutia, muziki ulio na asili na pia muziki unaoburudisha na kunipa utulivu wa aina yake.

Kitu ambacho hunipa utulivo au hunifanya niweze kupumzika vyema ni kufanya mazoezi ya yoga na maranyingine pia meditation. Na kumbuka wakati nilipo jifunza hii mbinu ni baada ya kuweza kujifungua mtoto wangu. Huwa nachukua takriban saa moja kila siku ili kuweza kufanya hivi. Na baada ya kufanya hivo huwa na jihisi vyema nimepumzika kabisa ni na furaha, sina msongo wa mawazo na vile vile na pata amani na pia na jihisi ni kiwa katika hali sawia kabisa.

Kumbukumbu ambayo nakumbuka zaidi ya ututoni na ambayo nathamini zaidi, ni wakati tulipokuwa tunacheza kandanda na ndugu wangu. Nakumbuka kuwa kila siku kama mimi dada yao wakipekee, waliweza kunipa muda mwingi sana ili niweze kuwafungia bao. Na hilo likanifanya niweze kupenda kandanda na pia kufurahia kucheza. Ni kumbukumbu maalumu maana yake ni nadra sasa sisi wote tuwe pamoja, ili tuweze kufurahia wakati mmoja. Hivyo basi hiyo ndio kumbukumbu muhimu na ambayo nathamini, huo wakati tuliweza kukaa pamoja kama ndugu tukafurahia na tukaweza kujuana na kuelewana zaidi kama familia. Huwa nafurahi sana nikikumbuka hayo mambo, na kila siku tukiongea maramingi huwa nawakumbusha.